Kumukumbu ya kutisha, ninawo kumbuka ni siku niliopotea nikiwa mtoto. Ilikuwa jioni, mvuwa ilenyesha, na giza lilianza kuingia. Nilitembea niki mtafuta mama bila mafanikio. Moyo wangu ulipiga haraka, machozi yalini dondoka, na mawazo mabaya yalini jaa. Kila sauti ilio ilionekana hatari. Kila kivuli kilinitisha, nilihizi upweke mkubwa na baridi kali. Pada ya muda mrefu, jirani aliniyiona na kunisaidia kurudi nyumbani salama. Tangu siku hiyo, ninawagopa kupotezana na watu ninaowapenda. Tukio hilo nifundisha thamani ya familia, tahathari na kwasiliana mapema. Na hadi leo hufanya kuwa makini zaidi ninapotoka nje peke yangu. Asa wakati wagiza, safari mpia au mazingira nisiowajua. Na minawaonya watoto wote wakumbuke nyumbani.